Mimi napenda sana upepo wa asili kuliko AC. Hakuna kitu kinachoweza kuchukua nafasi upepo mwanana unAopita dirishani huku ukiwa na harufu ya nje. Iwe ni harufu ya mti au ile harufu ya udongo baada YA mvua. Upepo wa asili unanifanya nijihisi nimeunganishwa na ulimwengu wa nje na unanipa utulivu wa kweli wa kufikiri. Pia napenda upepo kwa sababu huleta mazunguko wa hewa safi. AC mara nyingi hufanya hewa ihisi kama imestahimili na kukauka sana. Jambo ambalo linaweza kunifanya nijihisi mchovu baada ya muda fulani. Upepo wa asili unanisaidia kubaki na akili iliyo changamka na nishati chanya. Hasa ninapo kuwa nikifanya kazi muhimu inayohitaji ubunifu mkubwa. Kutumia upepo wa asili ni sehemu ya unyenyekevu na kuishi maisha ya kiasi Inanikumbusha kuwa tunaweza kufurahia baridi na faraja bila kutegemea teknolojia kila wakati ni sehemu ya kudhamini, ni sehemu ya dhamani zangu za kuheshimu asili na kudhamini vitu rahisi ambavyo nimeumbwa kwa ajili yetu bila gharama yoyote Mwishowe upepo unanipa hisia ya uhuru, sauti ya upepo inayocheza na mapazia au majani ya miti nje ni muziki wasili unaoendana vyema na jazz. Ninanayoisikiliza hali hii, inatengeneza mazingira kamili ya mimi kupumzika au kutafakari jioni baada ya pilka pilka za mchana kukamilika.

Ndiyo, mimi napenda sana kufanya kazi nyumbani. Mazingira ya nyumbani yananiruhusu kutengeneza utulivu ninao hitaji ili kuzama ndani ya kazi zangu bila usumbufu wa kelele za ofisini. Hapa ndipo ninaweza kuthibiti mwanga hewa ya upepo na asili. Na muziki wangu wa jazz unao nisaidia kufikiri kwa kina na kuwa na tija zaidi. Kufanya kazi nyumbani kunanipa uhuru wakuni kusimamia ratiba yangu. Ninaweza kuanza asubuhi yangu kwa ibada yangu ya kahawa na kusoma kitabu bila haraka usafiri. Huu unyumbufu unanisaidia kuhakikisha kuwa nishati yangu kubwa inaelekezwa kwenye majukumu muhimu. Huku nikibaki na amani ya moyo na muda wa kutosha wakutafakari. Nafasi hii inaniruhusu kuuanganisha kazi ya maisha yangu binafsi kwa urahisi. Ninapohitaji mapumuziko mafupi, ninaweza kwenda jikoni kupika mlo mwepesi au kutazama mawingu dirishani kwa dakika chache ili kupata msukumo mpya. Hali hii ya kubadilisha mazingira ndani ya nyumba yangu hunifanya nisichoke haraka na kunipa motisha ya kuendelea kutoa huduma bora kwa timu yangu. Mwishowe kufanya kazi nyumbani kunanifanya ni dhamini zaidi mawasiliano ya ki-digitali. Inanihimiza kutumia programu yangu ya usimu, usimamizi wa miradi kwa ufanisi zaidi ili kubaki nimeunganishwa na wenzangu. Ingawa niko peke yangu kimwili, uwezo wangu wa kuchanganua mambo ya kuandika kwa ufupi unanisaidia kubaki kuwa sehemu muhimu ya timu Nikichangia hekima na utatuzi wa matatizo kutokea kwenye kona yangu tutivu ya nyumbani.

Mimi hupendelea viatu vyepesi na vyenye starehe, kama vile viatu vya michezo au viatu vya ngozi laini. Kwa kuwa mimi huthamini sana uwezo wakutembelea kwa huru, viatu vyangu lazima viwe rafiki kwa miguu yangu. Hii huniruhusu kutembea nje jioni au kuzunguka ofisini bila kuhisi maumivu au uchovu wa haraka. Napenda viatu vyenye muonekano wa kiasi na nadhifu. Sipendi viatu vyenye rangi nyingi zinazopiga kelele. Badala yake, mimi huchagua rangi kama nyeusi, kahawia au kijivu. Rangi hizi zinaendana vyema na haiba yangu tulivu na zinanipa urahisi wa kuvaa na nguo yoyote bila kupoteza muda mwingi wa kuchagua asubuhi. Mimi huzingatia ubora kuliko wingi. Ninaamini ni bora kuwa na jozi chache za viatu imara vinavyohudumu kwa muda mrefu kuliko kuwa na vingi vinavyoharibika haraka. Hii inaendana na thamani yangu ya unyenyekevu na kuishi maisha yasio na mrundikano wa vitu visivyo na lazima. Jambo linalonipa amani ya akili. Mwishowe, viatu vyangu ni zana ya kuniwezesha kugongana na asili. Ninapokuwa nje nikipiga picha za mandhari au mawingu. Nahitaji viatu vinavyoweza kuhimili njia ya udongo au majani. Viatu imara na vyenye starehe vinanipa ujasiri wa kufika sehemu zenye utulivu ambazo nisingeweza kufika. Nikiwa nimevaa viatu visivyo na uimara.

Mimi hupenda kununua vitabu vyakuelimisha na vyafasihi. Kwa kuwa ni nakiu kubwa ya maarifa, kuekeza kwenye kitabu kipya ni kama kununua ramani ya kuelekea ulimwengu mpya wa mawazo. Huu ndiyo uwekezaji ni naofurahia zaidi kwa sababu unanisaidia kukua kifikra na kunipea mada mpya ya kuzichanganua. Mimi hutumia sehemu ya mapato yangu kununua zana bora za kazi na teknolojia Iwe ni kompyuta yenye kazi programu ya usimamizi wa miradi au lensi mpya ya kamera Ninamini katika kununua vitu vyenye ubora wa hali ya juu zana hizi siyo anasa kwangu bali ni vifaa vinavyo ongeza tija yangu ya kunisaidia kutekeleza machukumu yangu kwa usahihi Mimi hupenda kununuwa viongo vya kipeke vya mapishi na vinyoaji bora Inapo kwenda sokoni mimi hutafuta kahawa bora Delasini au asili au mboga za majani zilizolimwa kienyeji kununuwa vitu hivi kunanipa nafasi ya kufanya majaribio jikoni na kufurahia laga ya asili ambazo hulisha mwili na roho yangu Mwishowe, mimi kununua vitu vinavyoleta utulivu na uzuri mnyumbani. Hii inamanisha kuwa nimea mpya wa ndani ya nyumba mshumaa wenye harufu mzuri au rekodi ya mziki wachazi. Kununua vitu vinavyo boresha mazingira yangu kuna nisaidia kutengeneza makazi yenye amani. Ambapo ninaweza kupumzika na kutafakari baada ya siku ndefu ya kazi.

Mimi huvaa saa kila siku. Kwangu saa ni pambo tu, si pambo tu, bali ni chombo muhimu cha nidhamu na heshima kwa mda. Inanisaidia kusimamia majukumu yangu kwa usahihi na kuhakikisha kuwa kila dakika inatumiwa kwa tija. Iwe ni wakati wa kufanya kazi kwa muumakini au wakati wa kupumzika. Mimi hupendelea saa zenye muonekano rahisi na wakiasili. Sipendi saa zinapopiga kelele au zenye madoido mingi ya kiteknolojia yanayoweza kuniondoa kwenye utulivu wangu. Saa ya ngozi au chuma yenye rangi tulivu kama nyeusi au kahawia inaendana vyema na utu wangu na unyenyekevu na inaniwezesha kuangalia mda bila kuhitaji kutoasi mu mfukoni saa yangu inanisaidia kubaki kwenye mawakati uliopo, ninapokuwa kwenye mkutano na timu yangu na nikizungumza na rafiki. Kuangalia saa mkononi ninjia ya busara ya kuhakikisha tunazingatia ratiba yetu bila kuingiliwa na arifa za simu. Hii inaniruhusu kutumia kipawa changucha kusikiliza kwa makini bila usumbufu wakidigitali Mwishowe kuvaa saa ni ukumbusho wa mwendo wa maisha Inanikumbusha kuwa mda ni raslimali inayopita na ni hivyo inanihimiza kutumia vizuri hUfanya mambo yenye maana kama vile kupiga picha za mandhari au kujifunza luga mpya ni zana mdogo mkononi mwangu inayobeba falsafa kubwa ya kuishi kwa malengo ya kiasi na kiasi.

Mimi hutumia mfumo usalama wa vidole kwenye vifaa vyangu vya kazi. Huu ni mfumo unaochanganya usalama wa hali ya juu na urahisi kwa kutumia. Inanisaidia kufungua komputa au simu yangu kwa haraka bila kuhitaji kukupuka maneso manenosiri. Marefu kila wakati ninapotaka kuanza kazi. Mfumo huu unanipa amani ya moyo kwa kuwa nafanya kazi na data nyingi na miradi ya timu yangu ni muhimu kuwakikisha kuwa taarifa hizo ziko salama alama ya kidole ni ya kipekee kwangu Hivyo inanipa huwakika kuwa ni mimi pekee ninayeweza kufikia nyaraka zangu muhimu na vitu yangu ya siku na matumizi ya teknolojia hii yanaendana na thamani yangu ya unyenyekevu na ufanisi Badala ya kupoteza mda na usumbufu wa kidijitali kukuza tuu kitambuzi, kunaniruhusu kuingia moja kwa moja kwenye ulimwengu wangu wa tija. Inafanya mchakato wa kuanza kazi uwe mwanana na usio na kukwazo kama ule upepo wa asili ninaoupenda. Teknolojia hii inanikumbusha ubora wa uumbaji wetu. Kila binadamu ana alama za vidole ambazo ni tafauti na za mwingine yoyote. Jambo ambalo ni la ni la kustaajabisha Kwa kutumia mfumo huu ni maana ni namna ya kuthamini upekee huo huku Nikitumia busara ya kisasa kulinda furaga yangu na utulivu wa mazingira yangu ya kazi.

Mimi huaanza mradi mpya kwa kufafanua lengo kuu. Kabla ya kuanza lolote, lazima nielewe ni kitu gani kimoja ambacho tukikifanikisha mambo mengine yote hatakuwa rahisi hau hayata kuwa na lazima. Hii inanisaidia kuepuka mtawanyiko wa mawazo na kuweka nguvu zangu pale panapohitajika zaidi. Mimi hutumia muda mwingi kuchanganua na kupanga hatu wa mdogo. Mimi hupenda kutumia programu zangu za usimamizi wa miradi kuandika muundo wa kazi. Ninavunja mradi mkubwa kuwa vipande vidogo vinavyoweza kutekelezeka. Jambo ambalo uondoa hofu na kuifanya kazi yaonekani kuwa rahisi na yenye mpangilio. Mimi huandaa mazingira yangu ya kazi ili yawe na utulivu. Huu ni wakati wakuhakikisha upepo wa asili ha unaingia chumbani kofia yangu ya kazi iko karibu na playlist yangu ya jazz iko tayari mazingira yanapokuwa nadhifu akili yangu upata utulivu unaohitajika kuanza mradi kwa busara na nishati chanya Mimi huwasiliana na timu yangu mapema Ninaamini katika uwazi na unyenyekivu Hivyo mimi hutoa maelezo mafupi na yalio wazi kuhusu matarajio yangu Kwa kuwashikiri kuwashirikisha wenzangu tangu mwanzo Tunajenga msingi wa kuaminiana na kuhakikisha kila mtu anauwelewa na pamoja wa safari tunayoianza.